Chumba changu cha malazi ni chumba ambacho nakienzi sana. Chumba changu ni kikubwa kiasi ya kuwa kinaweza toshea kitanda, kijimeza kidogo na kiti moja. Pia nimeongezea meza na kiti cha kusomea. Nyumba yenyewe iko na rangi ya samawati na pia kuna rangi nyeupe karibu na dirisha. Napenda sana kuwa kwenye chumba changu na naweza kufanya kitu chochote ninapokuwa kwenye nyumba yangu. Ninapoifungua dirisha yangu naiona huko nje naona mazingira ambayo kuna miti, kuna bustani ndogo ambayo imepandwa na mpangaji mwingine. Amepanda vitu kama vile mboga, nyanya, vitunguu, karafuu na kadhalika. Kila siku napenda sana kuja kwa sababu hapo kuna tarakilishi yangu hata kompyuta.

Kwa kweli na kusema kweli mimi si shabiki mkubwa wa muziki wa jadi. Lakini nausikizaga mara moja moja ninapo jipata nausikiza ule muziki, unanipa ili taswira jinsi mambo mambo yalivyokuwa yakifanyika wakati ule wa nyuma lakini siwezi nikasema mimi ni shabiki sugu wa muziki wa jadi la hasha!

Kwa sababu mimi natumia simu ya Sumsung, naweza sema kwa sasa, kwa sababu nimetumia simu aina ya samsung, nimetumia simu aina ya infinix, nimetumia simu aina ya techno, nimetumia simu aina ya Iphone na kwa sasa naweza sema simu ya iphone na simu ya samsung ni simu ambazo zenye nimetumia ni simu nzuri lakini pia naweza pendelea sana. Na pia naweza sema Teckno pia sio mbaya, Infinix pia sio mbaya. Lakini kama mahitaji yako ya simu sio mengi Ok ama infinix itakusaidia kama matumizi yako ni kama yangu ya simu simu kama iPhone ama Samsung itakusaidia pia. Kwa angu sana na free na olelea simu wa mawe ni mzuri kwa angu ni Samsung Samsung Mumbai.

Kusema kweli kwa sasa mimi si mrahibu wa kupiga picha ila muda uliokuwa hapo nyuma miaka kama mbili, miaka tatu, miaka nne iliopita nilikuwa mtu na ambaye alipenda sana kupiga picha lakini kwa sasa kwa kweli siwezi sema napenda kupiga picha lakini nasema asapoi najipata na piga picha lakini siyo vile sana na siwezi sema napenda kupiga picha ila siwezi kana kwamba, sipendi kupiga picha ila kupiga picha kwangu katika asilimia tatu kwa kumi.

Ninapogundua kuna udhaifu fulani mimi huandika huo udhaifu chini najaribu kuangalia na na ku identify ni wakati gani huo udhaifu unajitokeza ninavyogundua hio wakati sasa udhaifu unaofanyika ndio na try kujikakamua na kujikumbusha mara kwa mara pia naweza weka stick notes kutukumbusha na pia naeza eka alarm, lakini sana sana naeka stick notes. Vile inanikumbusha kua hii ni udhaifu kama kuuza uza simu wakati wa kazi pia kutaka kutext watu kutaka wakati kasa.

Kuna chakula na ambacho kwa jina lake ni mukimo, mukimo ni mchanganyiko wa vyakula vifuatavyo mahindi ambayo haijakauka greens, greens ni vitu ni vegetable ni mboga mboga kama mchicha, mrenda, cabbage, spinach, tomatoes maybe unaongeza nyama, unaongeza viazi, hiyo ni viazi ya kawaida. Uu una smash, una mix na kaunga kandogo na unaweka mafuta na sukari na chumvi pia unaeza ukaeka majani ya chai ama mafuta ya taa, inakuwa chakula, ina slap yani iko mzuri.